Mwandishi wa vitabu ambaye mimi ninampenda, kwanza naezasema ni mwandishi ambaye anaitua Ken Walibora ambaye ni mwandishi wa kitabu kama file siku njema huyu ni mwandishi ambaye anauwezo mkubwa wakuandika vitabu vizuri sana Ndiyo maana mimi napenda mwandishi ambaye anaitua Ken Walibora.